Ndiyo, mii napenda kula popcorn Asa kwa sababu ya vitafunwa raisi. Vyepesi na vina vyafaka katika hali nyingi tafauti popcorn uni furaisha kwa sababu. Inaeza kuliwa wakati wa kupumzika, kuangaria filamu kusoma, wata nikiwa na marafiki. Chakula mbacho kinaonekana kidogo Lakini kinauwezo wakuleta furaha na utulivu. Kitu kinacho nivutia zaidi kuhusu popcorni uraisi wa kuandaliwa na latha yake ni tafauti. Inaeza kupikwa kwanjia ya kawaida bila mafuta mingi au ikawongezwa. Latha kama chumvisi ya gi ya hata viungo vingine Kuingana upendeleo wa mtu. Hii unifanya nijisikia nina uhuru wa kuchagua ratha inayoipenda kulingana na hali yangu ya Wakati huo. Pia kwa upande wa afya popcorn inaweza kuwa chaguo zuri. Ikiliwa kwa kiasi na maandalizi sahihi. Chakula chenye nyuzi nyuzi nyingi Yambacho usadia memengenyo wa chakula hiyo nifanya nijiskie zuri kuile kuila bila hati ya kubwa, tafauti na vitafunwa vingine vilivyo na sukari wa mafutamengi zaidi hilo popcorni na musiano ya kisia. Na burudani maranyingi uambatana na cinema. Mazungumzo ya kirafikia wakati wa familia harufu pindi inapopikwa huleta hisia faraja na matarajio ya muda mzuri unakuja hivyo ni chakula tu bali sisemi uzoefu.

Mimi kwangu, filamu ninayoipenda zaidi ni First Feet of Happiness. Filamu ambayo inanigusa sana kihisia na kuniacha na mafunzo muhimu ya maisha Naipenda kwa sababu inanionyesha kwa uharisia mkubwa changamoto za maisha Hasaa pale mtu anapopitia magumu makubwa Lakini bado anendelea kupigania ndoto zake bila kukata tamaa Filamu hii inanifanya nikumbuke umuhimu wa umilivu, bidii na kujiamini hata wakati mazingira hayapo upande wangu Kwa upande wa aina ya filamu ni dram. Lakini pia ina vipengele vya uhamisishaji, inavifanyi isiwe ya huzuni tu bali yenye matumaini makubwa ni filamu ya vijekesho au ya mapigano bali ni filamu inayo kufanya ufikiri, uji tadhamini na uone maisha kwa mtazamo wa kina zaidi. Hisia zinazo wasilisho ndani yake ni za kweli na zinafanaa na hali halisi ambazo watu wengi hupitia katika maisha yao ya kila siku. Nakumuka mara ya kwanza nilipoiona filamu hii Niliiona nikiwa nyumbani bila matarajio makubwa Lakini iliniacha imenigusa sana Nilijukuta nikiiangalia kwa makini kwanzia mwanzo hadi mwisho bila kukatiza. Na baada ya kumalizika nilikaa kimya nikitafakari ujumbe wake. Ilikuwa moja filamu zile ambazo hukaa wkilini hata baada ya muda mrefu kupita hadithi za filamu hii inaelezwa kupitia maisha ya Chris Gardner, Chris Gardner ambaye anagiizwa na Will Smith Filamu hii imeongezwa na Gabriel Musino na hadithi zake imetokana na maisha halisi ya Chris Gardner na huifanya iwe na uzito na uhalisia zaidi ukweli kwamba ni hadithi ya kweli uniongeza hadhamani ya mvuto wake, hiyo ninngependa kuiona tena mara nyingi hata kla ninapo iangalia hupata motisha mpya matazamu tufauti kulingana hatuwa ya maisha niliopo. Ni filamu ambayo haichoshi bali inaendelea kunikumbusha kwamba hata katika hali ngumu zaidi bado kuna nafsi ya mafanikio na furaha ikiwa mtu hataacha kujaribu.

Kwa kweli napenda kuandika kwa mkono na pia kwa computer Lakini kila moja ninaipendelea kulingana na ma zingira na kusudi la uandishe Kila njia inafaida zake na zote mbili zina mchango wake ninapowandika So kila njia ina faida zake na zote mbili zina mchango muhimu katika maisha yangu ya kila siku kupenda wa kuandika kwa mkono napenda sana kwa sababu hunipa hisia ya ukaribu na kile ninacho kile nachoandika Ninaposhika kalamu na kuandika kwenye karatasi na hisi mawazo yangu Yanatirika taratibu na kwa utulivu zaidi njia hii unisaidia kufikiri kwa kina has ninapoandika mawazo binafsi kumbu kumbu au kupanga mipango kuandika kwa mikono pia unisaidia kukumbuka mambo kwa urahisi zaidi Kwa sababu kuna muunganiko wa akili na mwili Unaotokea wakati wa kuandika Haida kuandika kwa mkono hunipa na fasi ya kupunguza kasi ya maisha Hakuna haraka, hakuna harifa na kwa usumbufu wakidigitali Ninji ya nzuri ya Tulia hasa katika dunia ya leo Iliojaa teknolojia Hata kama ni kuandika ukurasa moja tu hunipa maina akili na umakini wa hali ya juu Kwa upande mwingine kuandika kwa komputa ni haraka zaidi na kuna ufanisi mkubwa hasa kwa kazi rasmi masomo au mawasiliano ya Kitaraamu Inapokuwa naandika ripoti barua pepe au maandishi marefu kompyuta uniraihisishia kwa hili kupanga na kuifadhi kazi yangu Pia unisaidia kuwasiliana Kwa uraisi na watu wengi na ya kushiriki kazi kwa muda mfupi kuandika kwa komputa pia Kuna nipa uhuru wa kurekebisha mawazo bila hofi ya kufanya makosa sababu marekebisha ni raisi Hii ni umuhimu sana Ninapofanya kazi na zinazohitaji usahihi Mpangirio na muda mfupi wa kukamilisha.

Ndiyo mi usoma gazeti Ingawa si kila siku kama ilivyokuwa zamani kusoma gazeti bado nitabia ninaidhamini kwa sababu Unipata taarifa zinazo andaliwa kwa mpangilio nzuri na kwa kina zaidi tofauti na taarifa fupi fupi zinazo patika na mara nyingi mtandaoni gazeti unisaidia kuelewa habari kwa muktadhampana Si vichwa vya habari tu Kwa upande wa habari kusoma gazeti unifanya nipate taarifa na ndani na za kima taaifa Kwa njia iliyo chambuli wa vizuri Waandishi wa habari maranyingi hutoa maelezo ya kina historia Tukio na maoni ya watalamu Jamb linalo nisaidia kuelewa sababu na adhari za matukio ya nayoendelea Hii unisaidia kuwa na mtazamo wa kina na kufanya maamuzi au maoni yenye msingi nzuri Pia napenda kusoma makara na tahiri zinazapatika na kwenye magazeti sehemu hii unifanya kufikiri zaidi kuhusu maswala ya kijamii kisiasa na kiuchumi Tahari hasa unionyesha mitazamo tofauti na kuni chochea kuchambua mambo ya akili pana na kwa ubusara Kuna upande wa utamaduni na burudani Magazeti maranyingi huandika kuhusu sana michezo na watu kio ya kijamii ambao hunipa burudani na kunifanya njihisi ni meunganishwa na jamii Haitha kusoma gazeti la karatasi unipia unipa hisia ya utulivo Hazani naposoma asubui au wakati wa mapu mziko.

Ujuzi ambao ningependa sana kujifunza ni ujuzi wa kuzungumza mbele ya watu kwa ujasili, yani public speaking. Huu ni ujuzi muhimu sana katika maisha ya kila siku. Hasa katika kazi, elimu na hata katika maisha ya kijamii. Uwezo wa kuelezea mawazo yako kwa wazi na kujiamini mbele ya watu, hukusaidia kujitokeza kwa kushawishi na kuleta mabadiliko chanya sababu kuu inayonifanya nitake kujifunzo ujuzi huu, ni kwa sababu mawasiliano mazuri hufungua fursa nyingi. Iwe ni katika mahojiano ya kazi, kuwasilisha wazo kufundisha au kuongoza timu. Kuzungumza vizuri mbele ya watu kunajenge heshima na uaminifu. Pia hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa njia inayoeleweka na inayovutia badala ya watu kunipuuza au kunielewa vibaya. Nimewai kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali, lakini si kwa njia ya kina sana. Mara chache nilijaribu kujisomea, kuangalia video mtandaoni au kujihusisha katika mijadala midogo. Hata hivyo, changamoto ilikuwa kuhusu mazoezi, ya mara kwa mara na mazingila ya kunipa marejesho kwa moja kwa moja. Hilo lilinifanya nisifike mbali kwa nilivyotarajia. Kwa sasa, nina mpango wa kujifunza ujuzi huu kwa njia. Ya vitendo zaidi.Ningependa kuanza kwa kusoma vitabu vinavyohusu mawasiliano na ujasili, kuangaria hotuba za watu waliobebea. Na zaidi ya yote, kufanya mazoezi kwa kuzungumza mbele ya watu. Hata kama ni kundi ndogo. Pia kushiriki kwenye walsha au vikundi vya mazoezi kama Toastmasters. Kunaweza kunisaidia kupata uzoefu na kujiamini zaidi. Kwa upande wa muda nahisi sasa ndio wakati nzuri wa kwanza. Kuna wakati kamili wa kusubiri kwa sababu kila siku inayochelewesha ni fulsa ninayoipoteza Kuanzia sasa kunipa fulsa nafasi ya kukua hatua kwa hatua kufanya makosa kujifunza kutokana nayo na hatimaye kuwa mtu mwenye ujuzi na ujasiri zaidi katika kuwasiliana na watu.

Ndiyo, mimi nimewahi kusafiri kwa ndege, na ilikuwa ni uzoefu wakipekee nakwa kukumbukwa. Safari ya kwanza kwa ndege ilinipa hisia mchanganyiko, kwa msisimko na hofu kidogo hasa kwa sababu nilikuwa mara yangu ya kwanza kuwa na mambo ya kwa mtazamo wa juu kabisa angani. Kwanza wakati wakuingia uwanja wa ndege hadi kukaa ndani ya ndege, kila hatua ilikuwa mpya na ya kuvutia. Kila kilichonivutia zaidi. Kila kilichonivutia zaidi ni utaratibu na mpangilio wa safari ya ndege kuangalia tiketi kupitia ukaguzi wa usalama na kusubiri kupanda ndege. Kulinifanya nitambue jinsi safari za anga sinavyopangwa kwa umakini mkubwa ingawa kuna wakati wa kusubiri niliona nisehemu ya uzoefu mzima wa safari na ilinisaidia kuwa na subira Wakati ndege ilipopaa, hisia ilikuwa ya kipekee sana. Kuona miji barabara na manthari ya asili ilionekana midogo chini yangu, kulifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti ilikuwa ni wakati wa kutafakali na kudhamini maendeleo ya binadamu katika teknolojia ya usafiri, hata sauti ya mjini na mwendo wa ndege ulinifanya nijisikie salama baada ya muda mfupi. Katika safari yenyewe nilijifunza na umuhimu wa utulivu na kujiamini Ingawa mwanzo kulikuwa na wasi wasi kidogo nilijifunza kupumzika kufuata maelekezo na wahudumu wa ndege na wakufurahia safari Hii ilinisaidia kushinda kushinda hofu ndogo nilionayo kuhusu kusafiri kwa ndege kusafiri kwa ndege kulikuwa uzoefu wakujifunza na wakufurahisha ilinifungua mawazo ikanifanya nipende kusafiri zaidi na kunipa hamsa ya kutembelea maeneo mapya ningependa kusafiri tena kwa ndege siku zijazo sababu ni njia ya haraka salama na yenye kuvutia ya kusafiri.

Kwa kweli, mimi kwangu napenda kula wali, kukilinganishwa na ugali, lakini zote pia nazipenda laki. Kama ningelazimika kuchagua moja, ningesema ugali, kuna nafasi wakipekee zaidi kwangu. Ugali ni chakula cha asili kinachonipa, hisia ya kushiba vizuri na kunipa nguvu, ya kutosha kwa siku nzima. Pia ni chakula kinachobeba, utamaduni wa mila zetu Jambo linalolifanya, nijisikie nimeunganishwa na nyumbani na jamii Napenda ugali kwa sababu inaendanga vizuri na vyakula mbali mbali kama mboga, nyama, samaki au maziwa ya mala ni chakula kinachonyumbulika sana sana na kinachofaa kwa karibu Kila mlo wa mchana au jioni Zaidi ya hilo ugali hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu Hivyo ni chakula kizuri hasa kwa mtu anayefanya kazi au shughuli zinazohitaji nguvu Hata hivyo wali nao ninaupenda sana Hasa kwa sababu ni rahisi kuandaa na unaladha laini wali huwa nzuri sana unapopikwa kwa viungo au Ukaliwa na mchuzi mzuri Pia ni chakula kinachofaa Kwa hafla maalumu wageni yao siku ambazo unataka kubadirisha ladha ya kawaida Kwa upande wa afya vyakula vyote viwili ni nafasi yake, vina nafasi yake Ugali hunipa nguvu kwa muda mrefu Wakati wali hunipa nishati ya haraka Hivyo, huchagua kulingana na hali Wakati na aina ya chakula kinachopatikana Kwa ujumla, ninavipenda vyote Lakini ugali unabaki kwa chaguo langu la kwanza sababu ni kishibishi kwake unyenyekevu wake na nafsi yake katika utamaduni wetu.

Ndiyo mi upenda hesabu na ninaziona kama somo muhimu sana katika maisha ya kila siku ni dara si darasani tu bali hadi nje ya shule Napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa mpangilio kutafuta matatizo kwa mantiki na kufanya maamuzi zenye misingi hesabu unifundisha uvumilivu na umakini kwa sababu mara nyingi ili kupata jibu sahihi ni lazima ufuate hatua kwa hatua bila kuruka Kile kinachonivutia zaidi katika hesabu ni kwamba kila tatizo lina suluhisho Mladi uelewe kanuni na ufuate njia sahihi Kila hunipa hii hunipa isia ya kulithika ninapoweza kutatua swali ngumu baada ya juhudi na kufikiri kwa kina Pia hunifundisha kutokata tamaa kwa haraka kwa sabu na kufanya vizuri zaidi wakati mwingine hesabu pia ni muhimu sana katika maisha ya kila siku tunazitumia katika kufanya bajeti kuhesabu muda, kupanga mipango na hata katika biashara bila hata kutambua hesabu hutusaidia kufanya maamuzi sahihi kila siku Hii inanifanya nione kuwa hesabu si somo la darasani tu bali ni ujuzi wa maisha awali kulikuwa na nyakati ambapo hesabu yaonekana kuwa ngumu Hasa pale nilipokutana na mada mpya au ngumu Lakini kadri ninavyoendelea kujifunza na kufanya mazoezi nilianza kuzifurahia zaidi Nijifunza kwa siri na kufaulu katika hesabu ni mazoezi ya mazoezi na subira Si akili ya kuzaliwa nayo pekee hiyo nayo watu waelewe.

Kumbukumbu nzuri Kumbukumbu nzuri zaidi kutoka utotoni ni wakati nipokuwa nikishi nyakati za furaha na familia yangu hasa likizo na sukuku Nakumbuka vile tulikuwa kikusanyika nyumbani kucheka pamoja kucheza mchezo ya jadi na kushiriki yadi za waze Kila tukio lilikuwa na furaha yake ya kipeke na mara nyingi tujikuta tukicheka bila kikomo tukijisikia huru na salama Kumbu kumbu nyingine nzuri ni kuenda shuleni na marafiki zangu wakaribu kucheza migu kwenye shamba au kwenye mta na kushiriki michezo ya rafu au mpira Nilipokua utotoni tulijenga urafiki ni wakweli wakweli tulijifunza kushirikiana, kushindana na kwa heshima na kufrai kila jambo ndogo Tulewilo kuwa nalo hizi hizi ndizo kumbukumbu ambazo wa hadi leo zinanletea furaha pale inapozifikiria Pia kumbuka wakati nilikuwa nikijifunza jambo jipia na kujaribu vitu vipia kwa kuandika kuchora Hata kujaribu michezo mingine Hizia na kufanikisha kitu nilichojifunza Kwa mara ya kwanza ilinipa furaha isiyo elezeka Kila mafanikio madogo wakati ya utotoni ya ilijenga moyo na kujiamini na motisha kuendelea kujifunza Umbu kumbu hizi nzuri haziusiani tu nafuraa bali pia na mafunzo maisha ni ujifunza umuhimu wa familia urafiki kushikiana uvumilivu Nafuraha ya mambo madogo hili nisaidia kukua mtu mwenye mtazamo chanya niliyejua kuthamini kila jambo kidogo katika maisha.

Napendelea mazingila ya kazi yenye utulivu, mpangilio nzuri na ushirikiano nzuri katia wafanya kazi. Kwa maana yangu, mazingila ya kazi yanapokuwa ni hali ya heshima mawasiliano mazuri na fursa za kushirikiana hunifanya nijisikie vizuri na kuwa na motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Sitaki kazi yenye kelele nyingi, virugu au msongo usiyo walazima Kwa sababu hiyo inaweza kupunguza umakini na tija yangu Pili napenda mazingira ya kazi yanayo himiza ubunifu na maendeleo binafsi ni muhimu kuwa na nafsi ya kutoa mawazo yangu bila hofu ya kukosolewa vibaya na pia kupata marejesho chanya, unaonisha jinsi ya kuboresha kazi yangu Hii hutoa hisia ya kuwa sehemu ya timu Inayodhamini mchango wa kila mmoja na kuniacha nikiwa na motisha zaidi kushirikiana kushinda changamoto aidha napenda mazingira ya kazi yenye teknolojia na zana zana zinazo raisisha kazi Kwa mfano, kuwa na kompyuta nzuli mtandao, dhabiti na programu zinazo hisisha mawasiliano Kuna fanya kazi kuwa raisi na yenye tija Hii inasaidia kutumia muda vizuri na kuepuka kuchoka au kuchanganyikiwa kwa sababu ya vifaa visivyofaa, mazingira ya kazi pia napendelea iwe yanafaa kiafya na kimwili kama kuwa na mwanga wa kutosha, vitu vizuri na nafsi ya kupumzika Hii inahakikisha kuwa akili ya na mwili wangu vinaendelea kufanya kazi kwa ufanisi na kunisaidia kudumisha afya njema hata katika siku zenye shugli nyingi.

Baada ya siku ndefu, mimi hupumzika kwa mchanganyiko ya njia ambazo husaidia akili na mwili kupumzika. Kwanza napenda kupata muda kidogo wa utulivu kwa kukaa kimya, kufikiri au hata kutafakari kuhusu siku niliyoipita. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuondoa uchovu wa akili uliokusanywa. Pili napenda kusoma kitabu au kuangalia filamu. Kusoma kunanipa nafasi ya kuondoka kidogo kwenye hali halisi na kuingia kwenye hadithi au maarifa mapya. Huku filamu huchangia burudani na furaha, hii hutoa mchanganyiko mzuri na kupumzika kwa akili na hisia na kunisaidia kuondoa makazo iliyokusanyika. Aidha Napenda kufanya mazoezi madogo au kutembea. Hii si tu kwamba inasaidia mwili kupumzika Bali pia huongeza hisia chanya kupitia mwendo wa damu na oksijen kwenye mwili kutembea au kufanya mazoezi madogo pia kunanisaidia kufikiria kwa utulivu na kutengeneza mikakati ya siku inayofuata. Napenda pia kusikiliza muziki au kupata, au kupaka rangi. Kwani hufanya akili yangu ipate furaha ndogo na utulivu wa ndani. Muziki mzuri unafanya kupunguza msongo wa mawazo haraka. Na kupaka rangi kunansaidia kujieleza kwa njia ya ubunifu bila shinikizo lolote Mwisho, mara nyingi napenda kuzungumza na familia au marafiki wa karibu. Hii ni njia nzuri ya kushiriki hisia za siku. Kucheka pamoja na kupata faraja kupitia mazungumzo ya ukweli. Uhusiano wa kijamii unasaidia sana kupunguza mzigo wa siku na kuniacha nikiwa na amani akili. Kwa kifupi napumzika kwa kuchanganya utulivu, burudani, mazoezi, ubunifu na mazungumzo ya kijamii.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ambaye ana nafsi kubwa sana katika maisha yangu, Kwa sababu tumepitia mambo mengi pamoja, tumekuwa tukisaidiana katika nyakati nzuri na ngumu Tulikutana kwa mara kwanza shuleni wakati wote wawili tulipokuwa bado vijana Mwanzoni tulikuwa marafiki wa kawaida tu, lakini kadri muda ulivyopita na tulivyoshirikiana zaidi urafiki wetu ulianza kukua na kuwa karibu zaidi Tulipokutana shuleni, tulianza kwa kushirikiana darasani na kusaidiana katika masomo. Baadae, urafiki wetu ukaendelea hata nje ya darasa Tulikuwa tukikaa pamoja wakati wa mapumziko tukizungumza kuhusu mambo mbali mbali. Na wakati mwingine tukicheka hadi kusahau muda shule ilikuwa mazingira yaliyotujenga sana kama marafiki, kwa sababu tulitumia muda mwingi pamoja kila siku Kuna mambo mengi tunayofanya pamoja hadi leo. Tunapenda kuzungumza kushiriki mawazo na kusaidiana katika changamoto za maisha Wakati mwingine tunafanya shughuli za burudani kama kutembea, kuangalia filamu au kucheza michezo Lakini jambo muhimu zaidi ni kwamba tunaweza kuzungumza kwa uwazi kuhusu hisia zetu bila kuogopa kuhukumiwa. Huo ndiyo msingi urafiki wetu. Kinachomfanya awe rafiki wa kweli, ni uaminifu na uaminiani yuko tayari kunisikiliza ninapokuwa na matatizo, kunishauri kwa ukweli hata kama ni vigumu kusikia na kunisimamia ninapohitaji msaada. Pia ni mtu anayeheshimu maamuzi yangu na kunikubali nilivyo, bila kunilazimisha kubadilika ili nimfurahishe. Kuhusu rafiki yangu, ningependa kusema kwamba ni baraka kubwa. Katika maisha yangu ni mtu mwenye moyo nzuri, mwenye busara na mwenye nia njema. Urafiki wetu umenifundisha dhamani na uaminifu, uvumilivu na kusaidiana, Kwa kweli. Si rahisi kupata rafiki wa kweli na nina dhamini sana uwepo wake, katika maisha yangu.

Maktabani mimi naweza sema mimi huenda mara chache lakini hutegemea sana mahitaji nilionayo kwa wakati huo. Kuna wakati ambao mimi huenda maktabani mara moja au mara mbili kwa wiki. Hasa ninapokua na masomo utafiti au kazi zinazohitaji umakini mkubwa na mazingira tulivo. Maktabu hunipa nafasi ya kujikita kwenye kazi bila usumbufu mwingi. Napenda kuenda maktabani kwa sababu mazingila yake nitulivu na nidhamu ya kusoma Unapokuwa maktabani Wajikuta ukilazimika kuzingatia unachofanya Kwasababu hakuna kelele nyingi au ushawishi wa vitu vingine kama ilivyo nyumbani au maeneo ya uwazi Hii hunisaidia kuongeza umakini na kutumia muda wangu kwa ufanisi zaidi Pia maktaba hunipa upatikanaji wa vitabu na rasilimali mbali mbali. Hata kama ninaweza kupata taarifa mtandaoni, vitabu vya maktaba mara nyingi vina maelezo ya kina na ilioandaliwa vizuri. Wakati mwingine napenda kusoma vitabu vya karatasi kwasababu hunisaidia kuelewa vizuri na kukumbuka nilicho soma. Hata hivyo kuna nyakati ambazo huwa siendi maktabani Mara kwa mara hasani napokuwa na shughuli nyingi au ninapoweza kufanya kazi nyumbani katika hali kama hizo mimi hutumia rasilimali za mtandaoni lakini bado huona maktaba kama sehemu muhimu kujifunza na kujikuza.

Ndiyo ni mwengi kusafiri kwa ndege na uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia na kwa kujifunza kwa njia nyingi Mara ya kwanza kusafiri kwa ndege kulikuwa na mchanganyiko wa hisia hiyo sitakataa kulikuwa na msimuko mkubwa lakini pia hofu ndogo kwa sababu kulikuwa ni jambo jipya kabisa kwangu kuanzia kuingia uwanja wa ndege kuona ndege kubwa kwa mara ya kwanza Hei kusikia matangazo ya uhudumu wa ndege yote yalikuwa mapya na ya kusisimua Kabla ya safali, nilijifunza umuimu wa mpangilio wa muda, kufika mapema uwanjani, kupitia ukaguzi wa usalama na kusubiri kwa utaratibu kulinifanya nitambue kuwa safari ya ndege Si tu kuhusu kufika unakoenda, ila pia kuhusu kufuata taratibu zilizowekwa kwa usalama wa kila mtu Ingawa kusubiri kulichukua muda nilitumia nafsi hiyo kutazama mazingira na watu mbalimbali jambo lililonifanya nijisikie kama sehemu ya dunia pana zaidi Wakati ndege ilipopaa Ilikuwa ni hisia ya kipekee sana kuona ardhi ikizidi kuwa ndogo na manthali ikibadirika kulinifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti kabisa niliisi utulivu fulani baada ya muda na nikaanza kufufraia safari yenyewe waudumu wa ndege walikuwa karimu na waliosaidia sana jambo lililoongeza hali ya usalama na faraja nilivipenda vyakula ambavyo vilikuwa vinapeanwa pale kwenye ndege kwa vile vilikuwa tofauti tofauti na vyakula ambavyo mi mwenyewe sijavijaribu safari ya ndege ilinifundisha pia kujiamini na kuwa mtulivu hasa pale palipokuwa na mtikisiko mdogo hangani Nilijifunza kwamba mambo mengi yako nje ya udhibiti wetu lakini tukiamini mifumo iliopo na kuwa watulivu tunaeza kuyapitia kwa amani Hii nsaidia hata katika maisha ya kawaida Si katika safari tu.